Lahasha, huwa sisomi gazeti. Mimi hupendelea kusoma habari mtandaoni kwa sababu ni rahisi, haraka na ninaweza kupata taarifa mpya wakati wowote kupitia simu au tarakilishi. Kusoma mtandaoni hunipa fursa ya kuchagua mada ni nazopenda na kupata habari kutoka vianzo mbalimbali. Pia kusoma habari mtandaoni hunisaidia kuokoa muda kuliko gazeti na nirafiki kwa mazingira.

Ndiyo, ninapenda kusikiliza redio ingawa si kila wakati. Radio hunipa habari muziki na burudani, hasa ninapokuwa safarini au nikifanya kazi nyeesi nyumbani. Napenda vipindi vina vyo zungumzia maswala ya jamii, muziki na habari za kila siku. Pia radio hunifanya nijisikie karibu na jamii kwa sababu husikika sauti za watu mbalimbali na mijadala tofauti.

Mimi binafsi, natumia kompyuta zaidi kwa kazi na kujifunza. Kompyuta hunisaidia kuandika nyaraka, kutafuta taarifa mtandaoni na kupanga kazi zangu kwa urahisi zaidi. Napenda kutumia kompyuta kwa sababu skrini yake kubwa hunirahisishia kusoma na kufanya mambo kwa umakini kuliko simu. Pia, hutumia kompyuta kwa mawasiliano kama kutuma barua pepe au kushiriki mikutano ya mtandaoni na wakati mwingine kwa burudani kama kutazama video au kusikiliza muziki.

Mimi binafsi, wakati wa baridi kali, mimi hujitahidi kujilinda au kujikinga na baridi na kubaki mwenye joto. Mimi huvaa nguo nzito kama sweta na wakati mwingine kutumia blanketi nene, hasaa usiku. Pia ninapenda kunywa vinywaji vya moto kama chai au kahawa kwa sababu hunisaidia kupata joto na kunifanya nijisikie vizuri.

Chakula cha jadi ni nachokipenda zaidi ni pilau. Napenda pilau kwa sababu inaladha nzuri, harufu ya viungo na hunikumbusha sherehe za kifamilia na hafla maalumu. Mchanganyiko wa mchele, viungo na nyama huifanya pilau, iwe chakula chakipekee sana kwangu. Kila ni napokula pilau, mimi huhisi furaha na kuridhika. Hasa ni napokula pamoja na familia au marafiki.

Ndiyo, napenda kulima bustani ingawa si kwa kiwango kikubwa sana. Kulima bustani hunipa utulivu na kunifanya nijisikie karibu na mazingira. Napenda kupanda mimea midogo kama vile mboga au maua na kufurahia kuona ikikuwa polepole kutokana na juhudi zangu. Pia bustani hunifundisha subira na kunisaidia kupumzika kimawazo baada ya siku ndefu ya kazi.

Kumbu nzuri niliyo nayo kutoka utotoni ni wakati niliokua nikicheza na marafiki zangu wa mtaa bila wasisiwasi wowote. Tulikuwa tunacheza michezo ya ajadi kukimbizana na kucheka sana hadi jioni bila kujali chochote kingine. Kipindi hicho kilikuwa cha furaha kwa sababu maisha yalikuwa rahisi na mioyo yetu ilikuwa huru.